Mchezaji wa michezo ninayempenda sana ni Lionel Messi. Namkubali kwa sababu ana kipaji cha kipekee na udhibiti mzuri wa mpira. Ni mnyenyekevu ndani na nje ya uwanja. Anacheza kwa akili na nidhamu si nguvu tu. Ameonyesha kuwa bidii na uvumilivu vinaweza kumfikisha mtu mbali. Pia namkubali kwa sababu anathibitisha kuwa ukubwa wa mwili si kikwazo cha mafanikio.

Zoea zuri nililojenga ni kupanga kazi zangu mapema na kuthibiti muda vizuri. Kila siku napenda kuweka malengo madogo na kuhakikisha nayatimiza kwa wakati. Zoea hili limenisaidia kupunguza msongo wa mawazo, kuongeza ufanisi kazini na kuwa na muda wa kupumzika na kujijali.